Muda wangu wa bure ni muhimu sana kwangu kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika na kujifunza mambo mapya. Ninapopata muda wa ziada napenda kusoma vitabu na makala mbalimbali ili kuongeza maarifa yangu. Pia husikiza muziki au kutazama vipindi vya kielimu.

Ndiyo, nishawai kushiriki katika mashindano. Nikiwa shuleni, mashindano hayo yalihusu masomo na michezo. Hasa mashindano ya maswali darasani. Nilijifunza mambo mengi kama vile kujiamini, kushirikiana na wenzangu na kujituma zaidi katika masomo. Ingawa sikushinda nafasi ya kwanza si kufurahisha. Nilifurahia kushiriki kwa sababu nilipata uzoefu.

Ndiyo, napenda kukula samaki sababu samaki ni chakula chenye afya, cha afya na kitamu sana. Samaki wana virutubisho muhimu kama proteini vya vitamini na mafuta mazuri yanasaidia mwili na akili. Pia hunifanya nijisikie nimeshiba bila kunifanya nijisikie mzitu na husaidia kudumisha afya njema kwa ujumla.

Ndiyo napenda kukimbia kwa sababu hunipa afya njema na hunifanya nijisikie vyema na mwenye nguvu kukimbia hunisaidia kupunguza msongo wa mamazo na kunipa muda wa kufikiria kwa utulivu. Pia hunifanya nijifunze nidhamu na uvumilivu kwa kuwa kila siku na jitahidi kujiboresha.

Ninapenda kuenda pwani kwa sababu hunipa amani na furaha. Kuna hewa safi ya bahari hunifanya nijisikie mwenye nguvu na kupunguza mawazo. Mawimbi ya bahari na mchanga laini hunipa nafasi ya kupumzika na kufurahia mazingira ya siri. Pia pwani hunipa fursa ya kucheza michezo ya maji na kushirikiana na marafiki wangu.

Mimi huifadhi data yangu kwa njia salama ili kuepuka kuipoteza au kuibiwa. Kwanza huifadhi taarifa muhimu kama picha, kazi za shule na nyaraka kwenye computer au simu yangu kwa mpangilio mzuri. Hutumia majina yanayoeleweka ili rahisi kuzipata. Pia hutumia hifadhi ya mtandaoni kama Google Drive kuhifadhi nakala ya data yangu.

Ninapokutana na tatizo kazini, jambo la kwanza ninalofanya ni kutambua na kuelewa vizuri. Hujiuliza chanzo cha tatizo na athari zake ili nijue ukubwa wake. Bada ya hapo hukusanya taarifa ninazo hitaji na kusikiliza maoni ya wenzangu. Kwa sababu ushikirikiano husaidia kupata suluhisho bora.

Kinywaji baridi ninachokipenda sana ni juisi ya matunda hasa juisi ya embe. Ninakipenda juisi hii kwa sababu ina radha tamu na yenye kuburudisha hasa wakati wa jua kali. Kila ninapokunywa juisi ya maembe baridi hunihisi mwili wangu kupata nguvu na kiu kuisha haraka. Juisi hii pia huifanya nijisikie mwenye furaha na utulivu.

Mimi upendelea mahali pa kimia sababu huni pa utulivu wa akili na hunisaidia kufikiria vizuri. Katika mazingira ya kimya ninaweza kusoma kupanga mipango yangu na kufanya kazi bila usumbufu. Pia hunisaidia kupunguza masongo na mawazo ya kunifanya nijiskia salamu na huru.

Mimi napenda mtaa wangu kwa sababu ni mahali penye amani na mshikamano mkubwa kati ya wakaazi. Watu wa hapa wanasaidia na katika nyakati za furaha na shida. Jambo linalofanya niwe na hisia ya kuwa nyumbani. Kila mtu anafahamu mwenzake hivyo kuleta hali ya uaminifu na usalama.

Kuna tukio moja muhimu sana lililo tokea maishani mwangu ambalo sitasahau kamwe. Tukio hili ni siku nilivyo faulu mtihani wangu muhimu. Siku hiyo ilinijaza furaha kubwa kwa sababu ujuhudi na bidii yangu vilipo. Nilikuwa nimejitahidi kusoma kwa muda mrefu na nilipambana na changamoto nyingi sana.

Ninataka kufikia mafanikio makubwa katika kazi yangu kwa kufanya kazi kwa bidii. Nidhamu na kujifunza kila siku. Lengolangu ni kuwa mtaalamu bora katika si. Taalamu yangu ili niweze kutoa huduma bora na kusaidia jamii kwa ufanisi. Pia natamani kupata nafasi ya juu kazi ni ambayo itaniruhusu kuongeza. Kuongoza wengi na kushiriki katika maamuzi muhimu.

Ndiyo, mimi huweka picha zangu mtandaoni kwa sababu mbalimbali. Kwanza hunisaidia kuonyesha kumbukumbu muhimu za maisha yangu, kama safari, sherehe au mafanikio niliyopata. Picha hunikumbusha nyakati nzuri na kunipa furaha ninapoziona tena.

Napenda kusikiliza redio kwa sababu hunipa burudani na kunipa taarifa muhimu kila siku. Kupitia redio hupata habari za ndani na nje ya nchi, jambo linalonisaidia kuelewa kinachoendelea katika jamii. Pia redio huniburudisha kwa muziki ninaoupenda na vipindi vya kuvutia vinavyonifanya nijisikie huru na mwenye furaha.

Ningependa kujifunza kitu kipya ili niongeze maarifa na ujuzi katika maisha yangu. Kujifunza kunisaidia kufungua kiti kuelewa dunia vizuri zaidi na kukabiliana na mchangamano za kila siku. Kitu kipya kinaweza kunikuwa study na kiteknolojia lugha mpya au hata ujuzi na vitendo kama biashara au sana.

Mahali ningependa kuwa saa hii ni sehemu yenye utulivu na amani. Ningependa kuwa mahali pasipo na kelele nyingi ambapo naweza kupumzika na kufikiria kuhusu maisha yangu. Sehemu kama hiyo hunisaidia kupunguza mawazo na kuongeza furaha moyoni mwangu. Pia ningependa kuwa katika karibu na mazingira ya asili kama miti au bahari.

Mtu anaye nifundisha jambo muhimu zaidi maishani ni mzazi wangu. Kupitia mafundisho yake nimejifunza nidhamu, heshima na bidii. Kila anaponionya na kunishauri hufanya hivyo kwa upendo na kwa lengo la kunifanya kuwa mtu mwema katika jamii.

Ndio, napenda michezo ya ubao kwa sababu hunifundisha kufikiria kwa makini na kupanga mikakati. Michezo hii hunisaidia kutumia kili kufanya maamuzi sahihi na kujifunza kuvumilia. Pia hunipa nafasi ya kushirikiana na wengine kuimarisha urafiki na kujifunza kushinda au kushindwa kwa heshima.

Ndiyo, mimi utumia mitandao ya kijamii kwa sababu inanisaidia kuwasiliana kwa urahisi na marafiki pamoja na familia yangu walioko mbali. Kupitia mitandao hiyo, naeza kushirikiana na o habari, picha na mawazo yangu kwa wakati wowote. Pia mitandao ya kijamii hunipa na fasi ya kujifunza mambo mapya kama vile habari na elimu.

Asubuhi mimi hupenda kunywa chai ya maziwa. Kinywaji hiki hunipa nguvu na huifanya nijisikie vizuri kabla ya kuanza shughuli za usi za siku. Chai ya maziwa inaladha nzuri na hunisaidia kuamka haraka. Pia hunifanya nijisikie nimeshiba kiasi na kuwa tayari kuenda shule au kazini.